Kazi kuna msongo sana leo, kila mtu anatembea huku na huku, kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu, wote tunajaribu kutatua, lakini hatujaelewa chanzo, meneja, wangu anauliza kila dakika tano, ni nini inaendelea, najibu, upole, sijui zaidi, nitahitaji muda wa kufikiria, Lakini msisitizo wanaonipa unazidi Nitachukua pumziko kidogo nifike kisimani ninyewe maji Labda akili itulie kazi baadae Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi za watu wawili ni haraka zaidi Natamani kesho mambo yatakuwa bora Leo ni siku ya changamoto tu.

Leo ni lazima niede kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozozo. Nitakuenda uwajani kalibu na nyumba kuna jia nzuli ya kutembea huku. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jilani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijalibu kuenda asubui lakini sikuamka mapema Nilidhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima nitategeneza tabia zuri.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja, wiki ijayo, ninahitaji kupanga sherehe, aje, tufanye karamu dogo nyumbani au konde mahali, nyumbani nafuu zaidi, nitalaiki malafiki wake kutoka shule, labda watoto kumi, nitapika keki kubwa wao wanapenda keki na chokoleti. Nitanunua baruni na mapambo ya rangi za fulaha Pia ninadhani ya kununua zawadi Yeye anataka baisikeri Nadhani ni nitampa baisikeri kidogo ya bei nafuu starehe itakuwa siku ya jumamosi muda wa asubui ni siku muhimu kwa mtoto wangu Lazima iwe ya kukubuka mzuri.

Eeh, napendelea mahali tunaongea na marafiki zangu, tukisikizana, tukipiga story, halafu, tukitoka hapo, tunasema tuende tuka relax na watoto wetu, tuende tuwapikie, tuwapatie chakula, na tufanye starehe na wao, hiyo ndiyo kitu mimi napendelea sana.

Jee, unapenda kupiga picture na watu wenu? Mimi napenda kupiga picha na watoto wangu kama tumelala, ama tumekachini, tunazungumza, tunapiga picha, tuna enjoy sisi watatu. Hata baba yao akikuja, tunazungumza na yeye, tunapiga mapicha, tuna enjoy kabisa.

Napenda kuenda senema mara mingi. Per wiki naendanga mara moja. Tukiwa na mafrendi wangu cause tunaenjoy sana tukienda pamoja. Kama ile time kulikuwa na mpira ya ya aseno, tulienda natuka nini?

Je, unahifadhi kitu cha dhamani. Ya, nahifadhi kitu ya dhamani nafurahi sana bwana angu akiniletea. Tunaenjoy sana kitu ya dhamani. Hata tunastahili tukue tunashukuru mungu ju ya kutupatia vitu kama hizo. Mambo ni mingi sana ya kutumia vitu.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda. Nampenda mwandishi Ngugi wa thiong'o. Nakumbuka nikiwa secondary school, tulikuwa tunasoma river between. Imeandikwa na ngugi wa thiong'o. Kilikuwa kitabu kizuri sana kilikuwa kinaeleza kuhusu kameno.

Jee unapenda kucheza mchezo wa ubau. Unapenda kucheza mchezo wa umbau tukiwa na watoto wangu. Sisi tukicheza tunafulahia sana. Hata baba yao tunacheza na yeye tunafulahia sana. Iyo mchezo inakuanga powa sana. Inatuma hakili ikue mzuri.

Napenda mpila sana. Napenda timu ya aseno. Na kubuka wakicheza. Walikuwa wamecheza vizuri sana. Aseno na maniu. Walicheza. Aseno na wakashida maniu. Dio maana nilicheza. Nilifulahia sana. Nilikuwa sana nimefurahi sana. Nilikuwa.

Napenda hadithi za amani kama ingine tulikuwa tunapewa tukiwa shule. Hapo zamani za kale kulikuwa na mtoto mmoja alikuwa anapendwa na baba yake sana. Huyo mtoto alikuwa kila saa anangojea baba yake atoke kazi. Alikuwa anafurahia sana coz babake alikuwa anakuja na.

Napenda kucheza mchezo ya video na watoto wangu. Sisi, tunaweka video alafu tunaigiza. Tunaigiza vizuri sana na watoto wangu. Tunafulahia sana tukicheza iyo mchezo koz inatuma watoto wakue maidi zao sikosawa na tunafusikia laha.

Pesa ni mzuri sana. Ukipata pesa unaezafanya mambo mingi sana. Na ukitaka kutumia pesa vizuri, inaeza kuzoea kwa mikono. Pesa inafanyanga kila kitu. Unaeza kuwa unataka kununua kitu. Unatumia iyo pesa kununuwa.

Likizo yangu, nilienda mombasa na nikaenda kwa Indian Ocean, tukafurahia, tuliendanisha na watoto wangu, tukaenda kufurahia huko, uko mombasa kulikuwa kuzuri sana, tulipatana na watu wengi sana, watu wa kutoka nchi zingine na tukawa na fulaha.

Hee napenda kununuwa vitu mitandaoni lakini sometimes zinakuwanga zikona lizki mingi sana ukinunua unaezaretewa kitu yenye hujaigiza lakini ina ina cost transport ikuwe pesa kidogo unaletewa mkiwa kwa nyumba unafulahia sana.

Mimi napenda kujaribu vyakula mingi. Mimi hupika, mandizi, hupika, ugali, kupika, mihogo. Mimi napikanga aina yote ya food. Ju watoto wangu wanapenda chakula zote. Wanapenda chakula za aina zote. Juu zinakuanga tamu sana zinakuanga afya kuangu.

Najiadaa kuenda mkutano kesho, asubui na amuka, asubui na mapema, najitayalisha nakunywa chai, nikimaliza kukunywa chai, naingia kwa bafu naoga, nikimaliza kuoga, najitayalisha vizuri sana, sasa naenda kupatana na watu, wenye turukua tunaenda mkutano nao.

Rangi yangu ya kupendeza ni pink. Napenda pink sana coz ata kwa duka yangu nimepaka pink. Ukiangalia inasign, napenda pink. Hata nguo zingine zangu mingi ni za pink. Hata vyombo zangu nanunuanga kala yenye ikona kitu ya pink.